Ninajanga kusiyano na kanyikazi wengine kwa njia ya heshima mawasiliano ya wazi na ushirikiano wakweli kwanza napenda kuwasikiliza kwa makini ilikuelewa maoni na isio zao. Pia ninahakikisha kuwa ninawasaidia pale wanapohitaji msaada iwe nikazini au hata katika maisha ya kawaida. Ninathamini mbuda wa pamoja kama vile kula chakula cha mchana pamoja au kushiriki shuguli za kikazi. Kwani huimarisha urafiki, ninapokosea kuwa natayari kuomba msamaha na ninapojifunza jambo jipya kutoka kwao. Kwani nashukuru kwa njia hii mahusiano yanakuwa yakina ya kuaminiana na enye tija kazini.

Ndiyo, ninapenda sana mziki wajadi, mziki huu unamzizi ya utamaduni wetu, na huleta hisia za undani na historia ya jamii. Ninaposikiliza, huisi kama ninarudi nyumbani, mahali pa utulivu, hekima na urithi, midundo ya ngoma, ala kama zeze na nyatiti. Pamoja na mashari, mashairi ya busara, hunikumbusha hadithi zinazo, niliskia kutoka kwa wazee. Mziki wajadi, pia huleta watu pamoja, iwe ni kwenye harusi, sherehe na za kitamaduni, au hata kazi za mashambani. Ni njia ya kuungana na roho ya mababu zetu na kuhifadhi tamaduni zetu kwa vizazi vijavyo. Kwa hivo muziki waj adi si burudani tu, bali ni sehemu ya maisha yangu na utambulisho wangu.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli inayonichangamsha mwili na akili. Kupanda milima hunipa nafasi ya kuungana na mazingira ya asili, kusikiliza sauti za ndege na kuona maathari ya kuvutia kutoka juu. Pia ni njia nzuri ya kujithamini kimwili na kiakili. Kila hatua ya kupanda huitaji nguvu subira na motisha. Ninapofika kileleni huhisi furaha na mafanikio kana kwamba nimevuka changamoto ya maisha. Kupanda milima pia ni fursa ya kutafakari kuondoa mawazo na kujifunza kutoka kwa wenzangu kwa hivo sio tu mazoezi bali ni safari ya ndani inayojenga utu na kuleta amani moyoni.

Mimi napenda timu ya Manchester United kwasababu ni moja ya timu zenye historia tajiri na mafanikio makubwa duniani. Ninapenda namna wanavyocheza kwa ari, nithamu na mshikamano. Wachezaji kama Marcus Rashford na Bruno Fernandez hunivutia kwa vipaji vyao na mchango wao ndani ya na inje ya uwanja. Manchester United si timu tu ya mpira bali ni alama ya matumaini na ushindani kwa mashabiki wake. Ninapo watazama wakicheza huhisi msisimuko na furaha Hasa wanaposhinda mechi kubwa. Pia kufuata timu hii hunipa nafasi ya kuungana na mashabiki wengine duniani, tukisherehekea na kujadili matokeo, Kwa hivyo Manchester United ni zaidi ya timu, nisehemu ya maisha yangu ya micheza.

Mimi ni naamini kampuni ya Microsoft kwa sababu ya mchango wakia mkubwa katika wa maendeleo ya teknolojia duniani. Microsoft imekua mstari wa mbele katika kutengeneza programu bora kama Microsoft Word, Excel na PowerPoint ambazo hutumika sana kazini na shuleni. Pia, huduma zao kama OneDrive na Teams husaidia watu kushirikiana kurahizi hasaa katika kazi zambali. Napenda jinsi wanaviowekeza katika usalama wa mtandao na pia katika maendelewa ya akili bandia kama kwa pilot kampuni hii inoenyesha wajibikaji, ubunifu na kujali mahitaji ya watumiaji wake kwa hivyo Microsoft ni kampuni ninayoiamini kwa sababu ya ubora, usalama na mchango wake katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video, hasa ile inayohusisha mbinu na hadithi za kuvutia. Michezo kama FIFA na Need for Speed hunipa burudani na pia huchochea fikra zangu. Ninapocheza huhisi kama nimengia katika ulimwengu mwingine, ambapo naweza kushindana, kujifunza na kufurahia muda wangu. Pia ni michezo ya video, hunisadia kupumzika baada ya kazi au masomo. Na wakati mwingine, huleta urafiki, ninapocheza kwa na wenzangu, ingawa sipendi kupitiliza muda. Ninathamini mchango wake katika kuboresha ujuzi wa mikakati, kasi ya kufikiri na hata mawasiliano kwa hivo, mchezo ya video ni sehemu ya burudani yangu kwa kisasa.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa na utaratibu maalum, unaonisaidia kutulia na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza, huhakikisha kuwa nimekamilisha shuguli zote muhimu za siku kama kupanga nguo za kesho kuaandika majukumu ya kesho na kusafisha semu ninayolala. Kisha, huchukua muda wa kutafakari au kusali jambo ambalo lalolipa amani andani na kumbusha shukurani kwa siku iliopita. Mara nyingine usuma kitabu cha kujenga maarifa au kusikiliza mziki wa utulivu mwisho ujizima kutoka kwa simu ya kelele na za inje na akili ipumziki utaratibu huu nisadia kulala kwa amani na kwa muka nikiwa na mkugumbia.

Ndiyo, ninapenda kupiga picha kwa sababu ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbukumbu na kuonyesha uzuri wa maisha ya kila siku. Ninapopiga picha za mazingira. Mimea au wanyama huhisi kama ninaunda hatifu ya kimya, inayozungumza kwa macho. Picha hunisaidia kutafakari uzuri wa asili na pia kuonyesha hisia zangu bila maneno. Ninapenda pia kupiga picha za familia na marafiki hasa wakati wa starehe au matembelezi kwa sababu ninabeba furaha na mshikamano. Kupiga picha si tu burudani. Bali ni sanaa inayohitaji umakini uvumilivu na upendo kwa kile unachokiona. Kwa hivo ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na njia ya kuungana na dunia kwa namna ya kipekee.

Kumbu kumbu mzuri nilio nayo kutoko utotoni ni wakati nilikuwa nikicheza na marafiki zangu kwenye kijito kilichokuwa karibu na nyumba. Tulikuwa tukitengeneza mashua za majani na kuziachia zikielea na maji. Tukicheka na kushindana kuona ipi ingefika mbali zaidi. Wakati huo maisha yalikuwa rahisi bila wasiwasi na kila siku. Ilikuwa na furaha yake ya kipekee pia nakumbuka jinsi tulivyo kusanyika jioni kuskiliza hadithi kutoka kwa bibi yangu. Hadithi zilizojaa hekima, utani na mafundisho ya maisha kumbukumbu hizi hunipa nguvu na kunikumbusha thamani ya urafiki familia na utoto wenye furaha.